Ninapenda kuwasiliana na watu ana kwa ana moja kwa moja tu kuonana na uwepo wa mtu binafsi sababu inafanya kuna kwepo na connection mzuri na uelewano mzuri kihisia sababu watu wanaonana ndiyo.